Ninapo anza kazi, mimi uhakikisha ya kwamba nina utaratibu fulani. Mimi huwa nafanya kazi ya ualimu. Na siku inapo anza ama ninapo fika shuleni, huwa napitia ratiba ya masomo ambayo nitafunza ile siku. Ili ni hakikishe ya kwamba kuna utaratibu fulani ninaofuata. Ili niweze kufanya kazi yangu kwa njia nzuri na njia ya kikamilifu.

Mimi huwa napenda kutumia muda wangu na familia kwa kuwa karibu na familia yangu ninapotoka kazini na pia huwa tunatumia muda wetu kuenda kanisani ili kuweza kuswali. Pia huwa tunapenda kutembea maeneo ya burudani ama maeneo ya sherehe ili tuweze kujiburudisha.

Mimi huwa napenda kucheza wala si kutazama mchezo. Mimi ni mchezaji wa mpira wa kandanda. Na kila wakati ninapo ingia katika uwanja wa kucheza, huwa nafurahia sana kwa sababu huwa nachukua hiyo fursa kama njia mojawapo ya kuinua kiwango changu cha mazoezi ili kuweza kuiimarisha afya ya mwili wangu.

Mimi huwa nawakaribisha wafanyikazi wapia kupitia njia mbali mbali kwa mfano. Tunapo pata mfanyikazi mpia, uwa tunakikisha kuamba tunawongea na ee moja kwa moja. Ili kueza kujua anatoka upande gani na anaujuzi gani ambao utasaidia au itaizesha miradi yetu iweze kuendelea katika kampuni.

Mimi huwa napenda kufanya mambo tofauti tofauti tukiwa na marafiki zangu. Kwa mfano, huwa tunapenda kutembelea kambi za watoto mayatima ama watoto wasiochiweza ili tuweze kuwapea misaada kama vile mavazi na vyakula. Kama njia mojawapo ya kusaidia jami.

Kabla ya kulala, mimi huwa nahakikisha ya kwamba nimefanya mazoezi. Kisha, huwa naelekea bafuni ili nieze kuoga. Baadaye, huwa natayarisha nakula chakula cha jioni. Kisha, huwa naelekea moja kwa moja, hadi chumba changu cha kulala. Na, huwa naingia kitandani na kuanza kulala.

Mimi huwa napendelea kusoma wala sikuandika. Kusoma huwa inanisaidia kupanua akili na fikra zangu. Ili niweze kujua mambo zaidi na kutatua matatizo yanayo ikumba jamii. Au matatizo ambayo huwanatokea katika jamii. Na hiyo inatokana na ile tajiriba ya kusoma vitabu na pia kufanya utafiti.

Sijawai kujifunza kupiga gitaa, lakini hili ni jambo ambalo huwa nalifikiria sana. Gitaa ni baadhi ya chombo ambacho ningependa sana kujua. Hii ni kwa sababu huwa nafurahia sana nikiona wanamziki ama wanabendi wakicheza gitaa na huwa natamani siku moja niweze kupata ile ujuzi wa kucheza iki chombo kinachoitwa gitaa.

Mimi huwa napenda kufanya kazi na watu wengine wala si peke yangu. Hii ni kwa sababu mimi ni mtu ambaye naamini ya kwamba tunapofanya kazi na washiriki au katika timu. Huwa tunaifanya hiyo kazi kwa ubora zaidi na pia tunahakikisha ya kwamba hiyo kazi inafanyika kwa muda ufaao bila kuchelewa.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni kumueshimu, kumtukuza na kumsifu mungu. Hili ni jambo ambalo limeandikwa katika biblia. Na ninapofanya hivyo huwa inaniongezea siku zangu za kuishi apa duniani na pia napata ya kwamba mambo yangu yanaenda vizuri.

Mimi huwa napanga kazi zangu kupitia njia mbalimbali. Kwa mfano, mimi ni mwalimu na huwa nahakikisha kwamba ninapoenda kazini. Jambo la kwanza ambalo huwa nafanya ni kuangalia ratiba ya masomo ambayo nitayafunza ile siku. Hii huwa inanipatia njia mwafaka ya kupanga kazi yangu na kuhakikisha ya kwamba nafanya kila somo bila kulisahu na kwa ubora zaidi.

Mimi huwana shiriki katika jamii yangu kwa kusaidia kutatua baadhi ya shida zinazo ikumba jamii. Kwa mfano, mimi ni mwalimu na huwana kikisha kwamba na funza jamii yangu jinzi ya kuwa na madili mema na pia jinzi ya kukumbana na umaskini. Ili tuweze kujiendeleza na kuimarika kama jamii.

Ninapofurahi nikiwa nyumbani mimi hua napenda kusoma vitabu. Pili hua napenda kutazama filamu ambazo hua zinakuwa na ucheshi ili niweze kutuliza akili yangu. Kwa sababu kila wakati ninapotoka kazini hua nahisi kama nimechoka.

Mimi huwa nafua nguo mara moja kwa wiki na huwa nafanya hivyo kwa sababu huwa sina muda mwingi wa kufua hizo nguo. Na kwa wakati mwingi huwa nafua nguo siku ya Jumamosi au Jumapili. Hii pia huwa inanipatia fursa ya kuangalia zile nguo ambazo nitazivalia nitakapoenda kazini siku ya Jumatatu.